Na mkumbuka mwalimu wangu wa somo la kingereza kwa maana mwalimu yule halikuwa mkali sana mwenye bidii pia halikuwa mchapa kazi. Halikuwa anapenda kunishawishi nizidi kusoma kingereza nisikata tamaa nitie juhudi katika somo hilo maana katika elimu kuna mafanikio pale utakapo tia juhudi zote.

Hapana ni singe penda kurudi ujana. Ujana ni mzuri, ninaukumbuka lakini, nimetokea kupenda, kukua na kuelekea uzee mana. Kuwa na uwezo wa kufikiri na kujitafakari nilionao sahivi, sio kama ule ambavo, nilivokuwa kijana. Hivyo, kwa kusema hivyo, sipenderei kabisa kurudi ujana nani.

Ili kuweka afya nzuri, huwa ninakula matunda sana, ninakula mboga za majani, ninaepuka vyakula vyenye mafuta, ninaruka kamba, na huwa ninakunywa maji ya moto yenye mdalasini na iriki ili kupunguza sukari iliokuwepo mwilini.

Naa chaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kwa sababu sina matumizi mingi sana na hicho kifaa na pia kina uwezo mkubwa kutunza chaji. Pale ambapo nitachaji huwa sichezei simu au kifaa changu chochote cha matumizi. Huwa ni nazima moja kwa moja ili nisipate ushawishi wa kutumia wakati kina chaji.

Mazoezi ambao ninayafanya kila siku ni kuruka kamba. Ninapenda zoezi hilo au mchezo huo. Kwa kuwa unanisaidia niweze miguu yangu iweze kuachia. Ninapenda kufanya zoezi hilo wakati wa jioni. Najihisi vyema baada ya kufanya zoezi hilo.

Na shughulikia kazi za dharura kwa kupokea kazi hiyo kwa utaratibu. Ninaifanya kazi hiyo kwa haraka na kwa umakini kwa maana imenichukua dharura ili niweze kuifanya. Ninashirikiana na wenzangu ili niweze kuikamilisha kazi hiyo kama inavyotakiwa.

Ndiyo ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu siasa ndiyo msingi wa kila kitu chochote kinachoendelea katika nchi. Kama kuna siasa safi, bora na hulu, nchi inakua katika nchi ya safi, bora na hulu. Kama kuna siasa mbaya, nchi inakua katika mwenendo mbaya.

Ndiyo ninapenda hesabu ni somo linalo chochea fikra, linasaidia kutatua matatizo na linamatumizi mengi katika maisha ya kila siku. Kama vile kupanga bajeti, kujua biyashara na hata teknolojia. Pia linafundisha uvumilivu na mantiki.

Ndiyo. Ninapenda kutembea kwa miguu. Kwa sababu, kutembea kwa miguu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kutafakari mambo mbalimbali na kufraia mazingira. Kutembea kwa miguu kunasaidia afe ya mwili ya akili. Na pia kinakufanya uwe rafiki kwa mazingira.

Nafanya mazoezi asubuhi. Kwa sababu asubuhi akili huwa safi, mwili huwa na nguvu mpya, na huwa ni njia nzuri ya kuanza siku ukiwa na nguvu na motisha. Kufanya mazoezi asubuhi kunanipa muda wa kutosha wa kujiandaa na kufanya kazi zangu.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika ni shuuli ya kufuraisha na ubinifu. Inatoa nafasi ya kujaribu mapishi mapia kuandaa chakula kitamu kwa wapendwa. Na pia ni njia nzuli yakujileleza kupatia ladha na aarufu mbali mbali.

Nilikuwa napenda kucheza na marafiki uwanjani, hasa hasa michezo ya kujificha na kuruka kamba. Nilikuwa napenda kusoma vitabu vya hadithi na kuchora picha za kufikirika. Kutengeneza vitu kwa mikono yangu kusikiliza hadithi kutoka kwa mama jioni.

Ndio, kulima bustani ni shughuli ya kupendeza sana. Inatoa nafasi kuwa karibu na asili, kupumzika kiakili, na pia kupata mazao safi kama mboga na matunda. Ni njia nzuri ya kujifunza uvumilivu na kuona matokeo ya jitihada zako zikikua kila siku.

Ndiyo, kwenda pwani ni jambo la kufurahisha sana. Ni mahali pazuri pa kupumzika kusikiliza mawimbi kuogelea na kufurahia maandhari ya kuvutia. Pia ni nafasi nzuri ya kuwa karibu na asili na kupumzisha akili. Hivyo, kwenda pwani ni kitu ninacho kipenda sana.

Ndiyo, ninatoa sadaka na michango. Kwa sababu ni tendo la huruma inaonesha mshikamano na upendo kwa jamii. Ni njia nzuri ya kusaidia wenye uhitaji na kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu wengine.

Ndiyo, kuogelea ni shughuli ya kufuraisha na yenye faida nyingi kiafya. Inasaidia kuimarisha misuli, kupunguza msongo wa mawazo na ni njia nzuri ya kupumzika hasa wakati wa joto. Ninapenda sana kuogelea hasa hasa baharini na kwenye mabawa masafi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninatumia mifuko ya kitambaa au vikapu baada ya mifuko ya plastiki. Ninabeba chupa ya maji inayoweza kujazwa tena baada ya kununua chupa mpya. Ninaepuka vyombo vya plastiki vinavyotupwa. Ninanunua bidhaa zisizo na vifungashio vya plastiki.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole, natumia kwa ajili ya kuthibitisha utambulisho wangu kabla sijafungua simu, laptop na milango mbali mbali. Faida lake ni inanisaidia kuwa na uhakika wa usalama wa hali ya juu kwa sababu ya alama ya kidole ni ya kipekee kwa kila mtu. Ni rahisi kutumia na pia inakuwa ina kasi kubwa.

Natazama video mtandaoni kwa kutumia majukwaa maarufu kama vile YouTube, TikTok na tovuti za fiilamu. Kwa YouTube ninatazama zaidi kwa sababu hilo ni jukwaa rahisi na lina video nyingi za muziki mafunzo na burudani. Video zinanisaidia kuburudika na kupumzisha akili.

Napata habari kutoka kwenye vyanzo mbali mbali vya mtandaoni vivyoaminika. Kama vile tovuti rasmi za vyombo vya habari, mitandao ya kijamii yenye uthibitisho na mkataba za kidijitari. Ninapata habari kupitia BBC Swahili, DW Swahili, Mwananchi na forums mbali mbali.

Napenda kula wali kwa sababu wali unanafasi kubwa kwenye mlo wa kila siku kwa sababu unaweza kupika kwa namu nyingi tufauti. Kama vile wale wanazi, biriani au wali wa pilau na huwampatana vizuri na aina mbalimbali za mboga na nyama. Pia ni rahisi kula hata ukiwa wabaridi au ukiwa kazini. Kwa hivyo.

Nafanya marafiki wapya kwa njia ya kawaida kabisa kwa kuonesha heshima, kuwa mkweli na kuwa na moyo wa kusikiliza. Ninapo kutena na mtu mpya huwa ni najitahidi kuwa mchangamfu na kuonesha niya ya kweli ya kumfahamu. Si kwa sababu ya faida fulani, bali kwa sababu ya kuthamini utu waki.

Asubuhi na mapema na pendelea kunywa chai. Kwa sababu nimida hasasa ya kunywa chai kwa naopenda kunywa chai, chai hiyo na inyww na vitafuna mbali mbali kama wali, mkate au kama kuna kiporo kimebakia. Chai ya ambao naipendelea sana ni chai ya minti, ikichanganya pamoja na kahawa.

Mimi nina kipawa cha uongozi. Nimekua kiongozi tangia niko mdogo mpaka sasa katika ngazi mbalimbali, za shule, jumuia na kanisani. Watu wengi huwa wanapenda kunichagua ni waongoze kwa sababu ninauwezo wa kusikiliza matatizo yao na kuyawasilisha katika eneo husika ili yakatekelezwe.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Pursuit of Happiness. Hii filamu inamshirikisha Will Smith ambaye anajitahidi kipekee. Anapambana kwa hali na mali kulea mwanae huku akikabiliana na umasikini kukosa makazi na changamoto ya maisha ya kila siku.

Nina wasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia mitandao ya kijamii kama Whatsapp, Twitter na Facebook. Pia nawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kupigiana simu, kuhusu taarifa mbalimbali na kutuma ujumbe mfupi kwa meseji. Pia tunawasiliana nao kwa barua pepe na barua za kawaida.

Kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni kuimba na kucheza. Nimeimba sana kwaya nikiwa shule kuanzia umri mdogo mpaka umri mkubwa na nimekuwa nikipenda sana kuimba kwaya na kucheza, nimekuwa nikifurahia. Hizo ndo kumbukumbu zangu nzuri za shuleni na nazikumbuka sana nikikaa na kufikiria.

Ninakunywa maji mara tatu kwa siku. Ninakunywa maji ya asubuhi kabla sijala chai, ninakunywa maji baada ya kunywa chai, na ninakunywa maji baada ya kula chakula cha mchana. Maji napendelea kuyanywa ya baridi kwasababu najisikia raha na napunguza joto mwilini.

Utaratibu wangu wa jioni pale ambapo mchana ukiisha, huwa ninapumzika. Baada ya kupumzika, ninaoga, ninabadilisha nguo, ninapika chakula cha kijioni. Baada ya kula na kupika, ninaosha vyombo, ninasali, nina andaa mazingira yangu kwa ajili ya kulala na kuipokea siku inayofuata.

Ndio napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu kwa kula chakula cha sehemu fulani unajua kuhusu hio sehemu. Napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu inanionyesha kwamba kuna vitu vingi duniani hatuvijui na tukikaa tukiwa tunakula tu vitu ambavyo tunavijua tunakosa vitu vingi sana kwa ajili ya kuto kupenda kubadilika na kujaribu vitu vipya.

Baada ya siku ndefu, huwa ninapumzika kwa kuoga maji ya moto na kujiandalia chakula vizuri. Huwa nina andaa mazingira yangu ya kulala vizuri. Huwa ninakaa kabla ya kulala nikisikiliza muziki wa taratibu ili kushusha mkusanyiko wa mawazo uliokuwemo katika akili kwa muda huo.

Ninatumia kompyuta kwa ajili ya kusomea na kufanya kazi. Nasoma ujuzi ambao utanisaidia ili niweze kufanya kazi. Mimi ni mfanyakazi huru kwa hiyo. Kompyuta ni ofisi yangu kuu kwa kuwa. Ndani ya kompyuta ndio kuna kazi zangu nyingi na vitu vingi mbali mbali.

Tabia ya watu inaonichukiza ni kuto kutimiza ahadi zao. Mtu ambaye sio mtu wa kutimiza ahadi, huwa ananipa hasira na kunichukiza sana. Kwa hiyo hio ni tabia moja kuu ya watu ambao inanichukiza. Na pia mtu ambaye ni muongo na hafanyi yale aliyo sema atatimiza.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya vanilla. Harufu hiyo naipenda kwa sababu liki nusa nawaza itakavyotumika katika vyakula mbalimbali kama vile mikate keki na biskuti. Pia harufu hiyo nawaza itakavyotumika kwenye vinywaji mbali mbali kama vile juisi na maziwa.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Kama ilivyo andikwa kwenye amri, tuende mahali pa ibada siku ya sabato. Hivyo napendelea kuenda mahali pa ibada jumapili na mimi nasali ni mkristo kwa ibada zetu huwa ni masaa mawili tu kwa jumapili nzima.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kupaa wanadamu tunakuwa hatuna huo uwezo kwa sababu mambo ya uumbaji mwenye umbaji lakini muumba angeongea na mimi na kuniuliza swali kama hilo ningemwambia ningeomba na ningependelea kuwa na uwezo huo wa kupaa.

Mziki ambao na usikiliza mara nyingi ni mziki wa dini. Kwa sababu nikiwa nasikiliza mziki huo, sio tu ni sala kwangu. Bali ni amani ni furaha na faraja kwangu. Mwanamziki wa dini ambaye nampenda ni Rose Muhando kwa sababu nyimbu zake zimekuwa chachu na kiwi ya mabadiliko kwangu.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kila kitu kinawezekana, jipee mda, usijikufokee, usijikaripie, jipe nafasi, jisikilize. Fanya kila kitu kwa upendo na furaha, hamna mtu anayejali unachokifanya, labda kama uwe umeacha alama kubwa duniani hapa.

Kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na historia ya mtaa wangu. Mtaa wangu una utulivu sana kwa sababu hatujakaribiana na watu ambao ni wapenzi ya makelele. Pia nikisema historia ya mtaa wangu namaanisha, watu wote ambao, tuko kwenye huu mtaa, tuko kwenye huu mtaa kwanzia mwanzo. Kwa uo tumekua tukionana jinsi mtu anavyokuwa na mambo anayoyapitia. Kwa iyo historia ndo kitu ambacho ninapenda kuhusu mtaa wangu.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo wabawo kwa sababu kwa kupitia mchezo huo unakusanya watu wengi muda ambao tunapata kuongea kubadilishana mawazo na kushusha hazahaza mambo ambayo yalikuwa yanatusunga akilini. Mchezo huo ninapenda kwa sababu inaongeza ufanisi wakuwaza na kufikiria.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuandaa sherehe ambayo ninaalika ndugu jamaa na marafiki. Ninaununua keki kubwa, kupika chakula kitamu, kuimba na wenzangu kufurahia na kumshukuru mungu kwa mwaka na muda mwingine ambayo tunatumia kuishi sifa zake.

Asubui mara nyingi huwa ninapenda kula mikate na chai. Mikate hio huwa naipaka vitu vingi kama blue band na jams mbali mbali pamoja na asali. Pia asubui napendelea kula matunda na mboga ya majani pia na tambi. Hivyo ni vyakula vyangu pendwa vya asubui.

Napenda mfumo wa simu wa android. Android ni mfumo wa wazi unautumiwa na makampuni mengi kama samsung edphedic stakeholder huawei. Faida yake ni kubwa. Na huwa unabadilika kwa urahisi watumiaaji wanaweza kuelewa programu. Na mfumu huo simu zake upatikana kwa bei nafuu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanaharakati kwa wanawake katika kila kitu ninachofanya. Natani kila mwanamke akiniona aweze kuona kwamba tunaweza na tusijihisi wanyonge na kama sisi ni wakiwa au wapweke. Kuwa ndoto yangu ni kushika mioyo ya wanawake, wadada, vijana, kuona kwamba tunaweza.

Mfanyibiashara bora zaidi ninaemfahamu ni azamu. Ana kampuni yake kubwa ya viwanda ambayo anauza maji maziwa. Na vitu mbalimbali ya kutumia ninapenda mfanyibiashara huo. Kwa sababu ya ubunifu anautumia kwenye biashara yake So kila mtu anaeza kufikilia nje ya duara.

Napendelea tishat kwa sababu ni uraisi kuvaa na huwa yanakuja kwa rangi na dizaini tufauti. Ni malaini na mchanganyo wa vitambaa. Mara nyingi hayana kola hivyo, dizaini hiyo ninaipenda. Kwa kuwa ni rahisi sana kuvaa na linaonyesha ubunifu kupitia michoro na maandishi.

Na shughulikia muda kazini kwa kupanga kazi kwa vipaumbele. Huwa ni msingi wa usimamizi mzuri wa muda. Hii inamanisha kwamba ninatambua kazi zilizo za muhimu zaidi na kuzifanya mapema kabla ya kushughulikia zile zisizo na haraka.

Ningependa kumpa mtu ushauri kwamba, asione aibu kufanya kila kitu anachokipenda, amfuate sana mungu, ajisikilize ye mwenyewe anapenda nini? Asifanya vitu kwa mashauri yake mwenyewe, bali amshirikishe mungu katika kila kitu na mambo yake yote yatafanikiwa.

Kuamka na jua, kunahusishwa na kuanza kazi na pamoja na nguvu na akili safi na mazingira tulivu. Mimi napenda kuamka na jua kwa sababu inanisaidia kupanga siku yangu na kufanya kazi kwa weledi na nikiwa na nguvu.

Ninapo anza mradi mpya a kazi huwa nafuata hatua kadhaa muhimu ili kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwanza kabisa na anza kwa kuelewa marengo ya mradi. Pili na jiandaa kwa kufanya utafiti wa awali hii ina nisaidia kupata taarifa muhimu. Tatu na panga kazi kwa hatua ili niweze kunufaika na mradi huo.

Ninapenda mziki wa soul na rnb. Kuna kitu cha kipekee kuhisi namna mziki huu unavyogusa hisia. Melodi zake ni laini, maneno yake ya na uzito. Na mara nyingi huongelea maisha, mapenzi na safari ya ndani ya mtu binafsi. Wasanii naowapenda ni kama sauti soul.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa ninaoga na kunawa uso, ninatandika kitanda, ninasali na nitafakari. Vitu ambavyo nimefanya katika hilo siku, je? Vinanifikisha katika malengo yangu? Baada ya kufanya hayo ninakaa na kupanga malengo ya siku yangu inayofuata.

Program ya simu ambayo ninaitumia kila siku ni Whatsapp. Hia ni program ya mawasiliano kwa njia ya SMS lakini kwa mtandao. Ninatumia hiyo sana kuwasiliana na watu waliopo ndani na nje ya nchi. Ni nzuri sana kwa kuwa naeza kutuma message kwa mfumo wa SMS pia naweza nikatuma picha video na watu wakaniona na mimi nikafurahi.

Ninapenda mnyama paka. Kwa kuwa ni mtulivu na nirahisi kumpenda na nirahisi kuwa karibu sana na watu na anajua kuwa huru. Paka anauwezo wa kutulia huku ukiwa unafanya kazi zako mbali mbali. Ni kama rafiki anayejua muda wa kukaa kimya na muda wa kukukaribia Muzika.

Somo la sayansi ambayo linalipenda ni kemia. Kemia inagusa sana kila kitu tunacho kitumia. Ina kupa maswali ya kufikirika kama vile kwa nini, ni nini, au kuna nini. Kemia ni somo jepesi, linaloeleweka, na linalo ingiliana moja kwa moja na maisha na vitu tunanyo tumia kila siku.

Napendelea kunyoa ndevu kwa sababu ndevu nyingi huwa ni kama uchafu. Unyo waji wa ndevu hufanya mtu aonekane ni nadhifu na mwenye adabu. Na humfanya mtu avutie. Unyo waji wa ndevu huonyesha sura halisi ya mtu. Hivyo kunyoa ndevu nikitu ninachope ndelea kuona.

Ndio ninapenda mvua kwa sababu mvua inaleta hali ya hewa ya ubaridi. Ubaridi huo unasibabisha mtu uweze kulala vizuri maanaa sehemu nyingi huku tunakoishi kumekumbwa na joto kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Mvua inasababisha usingizi uwe mzuri.

Ndiyo nimewai kusafiri kwa ndege. Mara ya kwanza ambao nimesafiri kwa ndege nilikuwa na miaka kumi na tatu. Safari hiyo ilikuwa ni kutoka Dar es Salaam mpaka mbea. Nilifurahia sana hiyo safari kwa kuwa ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa angani na nilijisikia mwenye amani sana.

Ninapotoka kustarehe huwa ninaoga vizuri na maji moto. Ninatembea sehemu tulivu kama vile ufukweni. Au siku nyingine ninasikiliza miziki wa kupumzika kama vile jazz. Ninasoma kitabu kizuri cha hadithi ya kusisimua.

Ndiyo nishawai kutembelea ziwa nishawai kutembelea ziwa victoria mahali hapo ni pa utulivu sana kuna mandhari ya kupendeza na ya kuvutia ndege wa porini na upepo mwanana ziwa hilo linaleta maisha kwenye mazingira linatiririka kwa sauti ya kuvutia na huwa.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza zaidi ni ujuzi wa kuendesha gari. Ujuzi huo utanisaidia kuweza kutumia chombo hicho cha usafiri. Ili niweza kutembea kutoka sehemu moja nacho mpaka sehemu nyingine. Ili kupunguza matumizi ya usafiri mwingine.

Siku za mvua huwa ni za mvuto wa kipekee. Ni wakati mzuri wa kutulia na kutafakari. Huwa ninasoma kitabu kizuri. Mvua ikinyesha kwa umbali, sauti yake ni mziki bora wa usomaji. Kitabu kizuri na kikombe cha chai moto ni mchanganyiko wa kupendeza. Au ninatazama filamu nikiwa nimejifunika blanketi na kuangalia sehemu na hiyo inayokuwa inavutia.

Ndiyo ninapenda kuchora kwa sababu inanipa uwezo wa kuunda picha za kuvutia kwa kutumia mkono. Kuchora sana ninapenda kuchora mandhari ya asili kama milima, mito na macheo ya jua au kuchora wahusika wa hadithi au tasira za ndoto.

Sehemu ya kihistoria ambayo ningependa kutembelea ni mji wa kale wa petra jordan. Uliochongwa kwenye miamba ya rangi ya waridi. Petra ni mojawapo ya maajabu ya dunia. Historia yake ya kale kama mji wa wanahabati na usanifu wake wa kipekee ni wa kuvutia sana.

Leo hali ya hewa. Kuna hali ya joto yenye mawingu kiasi. Na uwezekano mdogo wa manyunyu ya mvua. Hali joto inatarajiwa kufika hadi nyuzi thelathini na mbili mchana na kushuka hadi nyuzi joto ishirini na sita usiku. Kuna mawingi kiasi na jua limechomoza.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya vitabu vya zamani. Kuna kitu cha kipekee kuhusu karatasi za zamani na wino wa kale kama mlango wa safari ya kiakili. Harufu hiyo huwa inaamsha hisia nzuri na kumbukumbu tamu zisizofutika.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kutoa msaada wa marifa. Ninasaidia watu kujifunza, kutatua matatizo na kupata taarifa sahihi. Iwe ni mwanafunzi anayetafuta msaada wa somo, mfanya biashara anayetaka ushauri au mtu anayetaka kuelewa dunia vizuri. Pia linasikiliza na kuzungumza kwa watu kwa huruma.

Nina andaa ripoti za kazi kwa kukusanya na kupanga taarifa. Pia nina andika kwa lugha rasmi na sahihi ninaweka jedwali takwimu na mukhtasari. Nina hakikisha kuwa nimepanga vizuri hiyo ripoti. Pia naanda ripoti kwa kuhariri na kuboresha ripoti hiyo.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa masika. Ule wa mvua za vuli hasa katika maeneo ya nyumbani. Napenda msimu huo kwa sababu mvua za kutuliza uhai wa mazingira, chakula, cha joto. Muda wa kutulia ndani na kupumzika.

Wakati wajua kali, huwa ninapenda kufanya mambo yanaochangamsha, lakini pia yanasaidia na kunistarehesha. Ninapenda kutembea ufukweni miguu kwenye mchanga upepo mwenendo wa bahari na sauti ya mawimbi ni tiba ya akili. Huku nikila wa barafu au juisi ya matunda. Kitu baridi kama ice cream ya nazi au juisi ya embe ni tiba bora ya joto kali.

Ndiyo ninavaa saa. Ya ngozi ya kawahia ya kawaida lakini yenye mvuto wa kipekee. Inaitumia kwa kufuatilia muda bali pia ni kama seheme ya mtindo wangu wa kila siku. Saa inanifanya nipendeze. Na nikiangalia inanipa hisia kali za kujali sana muda.

Kitu ambacho kinafanya nifurahi ni kuwa karibu na watu wangu kama marafiki. Kuzungumza pamoja nao, kusaidiana na kushiriki mawazo ya kina na kawaida kabisa. Mazungumzo ya kweli ubunifu wa pamoja, kusaidiana kujifunza na kufanikisha malengo pamoja.

Wakati wa baridi kali ninapenda kukaa karibu na moto. Kuketi kwenye kiti cha kustarehesha nikijifunika blanketi nikisikiliza sauti ya kuni zikiteketea pole pole. Pia napenda kusoma kitabu kizuri. Baridi ni wakati mzuri wa kuzama kwenye hadithi ya kusisimua au ya kutuliza moyo.

Muda wangu wa bure nautumia kwenye vitu vya kunistarehesha. Kama vile kusoma vitabu vya kuvutia kusikiliza mziki kwa utulivu. Kuandika mashairi au hadithi. Kutafakari mambo mbalimbali na kujifunza tamaduni mpya. Kuchora na kuunda picha za mawazo kuzungumza na watu na marafiki Muzika.

Sihesabu kwa kuwa mimi ni miongoni mwale wanaoangalia barua pepe mara nyingi kwa sifu kwa siku labda kama ni zaidi ya mara ishirini hasa kama kuna kazi au kuna mawasiliano nayotarajia kwa mtu ninaangalia barua pepe asubuhi mchana jioni hata usiku.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, kwa sababu napendelea kufanya kazi zangu wakati ni alfajiri, nikiwa na utulivu na nguvu nimetoka kuamka nazo. Kuamka mapema, unanifanya nifanye kazi wakati akili imetulia na haijachoka, hiyo inanifanya nifanya kazi kwa weledi na kile ninacho kitaka kufanya na kipata kwa usahihi.

Kumbukumbu mzuri ya utotoni nilionayo ni safari ya kuenda kuuogelea. Nakumbuka hiyo siku nilijandaa nikiwa na furaha kubwa. Tulienda kuuogelea katika bwaha kubwa la wazi. Safari hiyo iliandaliwa na mkuu wa shule. Tulisimamiwa na walimu na walezi mbalimbali. Sitaweza kusahau safari hiyo. Maana ilikuwa chachu ya furaha yangu katika umri huo.

Sera moja muhimu sana katika kampuni yoyote ni sera ya maadili na uadilifu kazini. Sera hiyo ni ya msingi kwa sababu inaongoza tabia ya wanafanya kazi. Sera hii uweka viwango vya kile kinachokubalika na kisichokubalika kazini. Kama vile kutokubali rushwa kueshimu wateja na kufanya kazi kwa uaminifu.

Ninafua nguo mara mbili kwa wiki. Kwa sababu ya aina ya kazi ninayofanya, inayonifanya nivae sana nguo. Pia kwa idadi ya nguo nilizo nazo huwa nafua marambili kwa wiki. Kwa sababu nina nguo nyingi na huwa sipendelei kurudika.

Hapana sivai miwani macho yangu bado yanaona vizuri kabisa sijawai kuwa na shida ya kuona hadi sasa ila najua siku moja huenda nikahitaji hasa nikizidi kutumia simu usiku. Bila kupunguza mwanga, ninajikinga na kuvaa miwani kwa kula karoti nyingi.

Nikiwa kazini ninachambua tatizo kwa kutulia na kuchanganua hilo tatuzo. Kusikiliza na kuuliza maswali kuhusu hilo tatizo kuwasilishwa kwa uwazi, kujifunza na kurekebisha kuweka mikakati ya suluhisho la hilo tatizo kwa kifupi na kupatia tatizo kama fursa ya kujifunza na kukua. Si kama kikwazo.

Nimepata mafanikio kadhaa kazini ambayo yamenifanya nijivunie safari yangu hadi sasa. Haya hapa ni baadhi yake. Kusaidia maelfu ya watu kila siku. Kujifunza kila wakati. Kuwa mshauri wa kuaminika wa watu wengi.